Kwa siku, najitaindi kunywa maji mara kadhaa, hasa nikisikia mwili unaomba. Asubuhi nikiamuka, lazima gilasi, mchana kati ya kazi na chukua tena, alafu jioni kabla kupumzika. Nijifunza hilo baada ya kujikuta nachoka hovyo. Maji yanabandilisha sana hali ya mwili, ata mawazo kwa kweli.

Kuna kitabu kimoja ambacho kimenikaa sana moyoni nacho ni siku mjema. Kila nikikumbuka nahisi kama namuona yule mhusika akipitia maisha kwa macho yangu mwenyewe. Kilinifundisha uvumilivu na namna maisha yanaweza kubadilika ghafla kama upepo wa baharini. Nilipokisoma mara ya kwanza kilikuwa katika kipindi kigumu kidogo. Na kwa namna fulani, hadithi ile ilinipa tumaini. Najua, kuna vitabu ambavyo havikufundishi tu kusoma, mbali vinaanza kukutembeza ndani ya nafsi yako. Iki ni kimoja wapo.